Kweli ahh. Katika bina. Dunia na kwa kila binadamu, mimi huwa najua na kwa kweli mimi huwa nahisi kuwa, si kila mtu ni kamilifu, binadamu si kamilifu na kila mtu ako na udhaifu wake. Na mimi ni kitu ambayo nimejitambua na nikajielewa na nikajiambia kweli sina ukamilifu mimi mwenyewe niko na udhaifu kwangu. Na udhaifu iko kila mahali. Naweza kuwa na udhaifu kwa familia kwa nyumba yangu, neweza kuwa na udhaifu kazini, neweza kuwa na udhaifu kila mahali tu. Lakini najiamini kuwa mimi si mkamilifu na wakati niko na udhaifu, kitu ambacho nafanya ndio kitu cha maana zaidi. Kwa sababu nikijiona mdhaifu na sitaki kufanya kitu, hiyo ndio mbaya lakini nikishajitambua, nikajielewa nikajua kweli niko na udhaifu, moja mbili tatu, ama fulani na fulani kwa hivyo nitaweza kutafuta suluhu mwafaka kwa udhaifu kwa hasa katika kazini, kweli ninaposhughulika udhaifu wangu kazini mi hufanya hivyo kwa uaminifu kwa nafsi yangu tu kujifunza na kuchukua hatua za vitendo badala kujilaumu mimi huwa sijilaumu mimi nauliza kama sijui kitu nauliza usaidizi kama silewi kitu si kujilaumu tu hapana kujijua, kujielewa na kuanza kujua jinsi ambavyo mimi nitaweza kushindana na udhaifu mimi nakubali kwamba kila mtu kweli ana udhaifu na mimi sio tofauti tu. Hatua ya kwanza mimi kwangu ni kujithamini tu. Kujithamini kujiuliza ni wapi ninapata changamoto. Hiwe ni katika usimamizi wa muda, ujuzi flani wa kifundi, au kujiamini katika mazingira flani kukubali udhaifu hunipa msingi wa kuanza kuboresha. Watu wengine hawataki kukubali wako na udhaifu na hiyo ni mbaya zaidi. Mimi mwenyewe nilishajiambia lazima nijikubali niko na udhaifu fulani. Napenda kujifunza na kujiendeleza. Nikigundua nina udhaifu kwenye eneo fulani. Mi utafuta mafunzo kusoma au hata kujifunza kutoka kwa wenzangu wenye uzoefu zaidi. Kwa mfano kama kuna zana mpya au mbinu mpya kazini. Najipa muda wa kujifunza pole pole, hadi niwe na uhakika nayo. Hii hunisaidia kubadilisha udhaifu kwa fursa ya ukuaji. Udhaifu kwangu ni fursa kubwa tu, ni fursa kuu sana ya kujikuwa mimi wenyewe. Kupata ubunifu, kupata uzoefu kwa kitu ambayo sielewe. Napenda kuomba msaada kitu ambacho watu wengi hawafanyi mimi nilishajielewa nasema lazima niombe msaada, lazima niombe ushauri, pale inapohitajika. Sioni aibu kuuliza maswali au kuomba muongozo hapana kwa sababu najua kufanya hivyo unisaidia kufanya kazi kwa ubora zaidi. Pia mi hujenga mi hujijenga mahusiano mazuri na timu kwani inaonyesha niko tayari kushirikiana na kujifunza. Niko tayari kufanya mambo ambayo inaleta ushirikiano. Ninatumia mbinu za kupanga kazi na kujisimamia. Kama udhaifu wangu ni kupotea. Kupoteza mwelekeo nikiwa na majukumu mengi, hutumia orodha za kazi, kalenda na vipaumbele. Hii hunisaidia kudhibiti kazi zangu na hata kupunguza msongo wa mawazo ambao unatokana na kazi. Mambo ni mengi kweli katika kazini na mambo huleta msongamano wa mawazo. Kwa sababu watu wengine wakishindwa kufanya kitu fulani wanaanza kukaa chini kufikiria wanaanza kukaa chini kukuwa na mawazo badala ya kuomba usaidizi wanaanza kujilaumu wanaanza kujidharau mimi nimejiambia napenda kujipa muda na kuwa mvumilivu na mimi mwenyewe mimi lazima nijiamini mimi lazima nijivunie najua mabadiliko hayaji mara moja ni kitu ambacho itachukua muda lakini kila hatua mdogo ninayoipiga hunipa motisha ya kuendelea kuboresha kazi pia mi hupokea mrejesho kwa moyo wazi mimi si mtu mwenye ukimpatia mrejesho nitaanza kukasirika hapana mimi ninafungua roho na nasema hiyo ni kitu ambayo nitahakikisha nimefanya kwa hivyo mimi hupokea sana mrejesho vizuri nikijua hunanisaidia kukuwa kitaaluma kukuwa kibinafsi kweli na. Naezasema nakubali udhaifu wangu najifunza na kujiendeleza naomba msaada inapobidi napanga kazi vizuri tu ninapokuwa mvumi.

Kila kuchao, kila ninapoamka, kila ninapoandelea kuishi. Maisha yangu kweli mara nyingi pia, utegemea sana wanasiasa. Kwa sababu, wanasiasa ndio wale watu ambao, wanasimamia nchi yetu. Ni wale ambao wako katika vyeo tofauti tofauti. Na ni wale ambao ndio wanatuwakilisha. Kwa hivyo, mimi nasema maisha yangu ya kila siku. Lazima kuna vile mwanasiasa anachangia. Kwa sababu hao ndio wanatuwakilisha, hao ndio wanatengeneza miswada mbali mbali inayosaidia inji. Na kwa hivyo ni kitu ambacho ni muhimu sana kufuatilia na kupenda kuongelea mambo ya siasa. Kwa sababu ni mambo ambayo yananihusu, ni mambo ambayo nisipoongelea kama mimi Mkenya, nisipoongelea kama mimi mwanainchi. Je, nani ataongelelea? Wanasiasa wakifanya kitu mbaya ni mimi nahitaji kuwaambia. Wakifanya kitu kizuri ni mimi nahitaji kuwapongeza. Kwa sababu ni kazi yangu kama mwananchi kuongelelea siasa, kuongelelea kazi ambazo viongozi wetu wanafanya, kuongelelea kazi ambazo viongozi wetu hawafanyi. Kama kuna wenye tulichagua na hawafanyi kazi, ni mimi mwenyewe niende huko nje na niseme, uyu tulimchagua na hafanyi kazi. Ni kazi yangu kama mwananchi, kuhakikisha kuwa, mwanasiasa yeyote ambaye tulichagua, anafanya kazi inayofaa. Na kama hafanyi kazi, ni juhudi yetu sisi kama wananchi, pia kumtimua katika kazini. Na kwa hivyo, kusema kweli mimi napenda sana, kuzungumzia kuhusu siasa. Kwa sababu kwangu, siasa sio mada tu ya mabishano tu hapana. Bali ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku na maendeleo ya jamii. Napenda siasa kwa sababu hunipa uelewa wa kinachoendelea kaitika nchi na dunia kwa ujumla. Kupitia mijadala ya kisiasa kweli. Ninaweza kuelewa maamuzi serikali, sera zinazotungwa, na ata namna zinazoathiri maisha ya wananchi wa kawida. Ikiwemo ajira, mambo ya elimu, mambo tu ya afya na mambo haswa ya uchumi hii hunifanya nijisikie mshiriki wa mabadiliko mimi si mtazamaji tu, sipendi kutazamia kitu hata ikiaribika eti natazama tu hapana lazima niongelele, lazima niwe na ujuzi fulani, lazima niwe na uelewa fulani napenda kuzungumzia kuhusu siasa kwa sababu ni njia ya kubadilisha mawazo na kujifundisha kutoka kwa wengine. Ninapo ongea na watu wenye mtazamo tofauti, napata nafasi ya kupanua fikra zangu, kuona mambo kwa mtazamo mwingine na wakati mwingine hata kubadilisha msimamo wangu nikiona hoja ina mantiki kwangu mjadala wa siasa unafaida pale unapofanywa kwa heshima na hoja. Si kwa matusi au jazba. Mimi sipendi siasa ya matusi. Mimi sipendi siasa za jazba. Mimi napenda siasa ya kuelewana. Napenda siasa ya mijadala. Napenda siasa inayoleta mvuto na maendeleo katika jamii na nchi. Mimi siasa inanivutia kwa sababu inahusiana sana na uwajibikaji wa viongozi. Kupenda siasa unanifanya niwe makini na kile viongozi wana ahidi na wanacho kitekeleza. Napenda kuhoji, kufatilia na hatakujadili ikiwa ahadi zinatimizwa au hazitimizwi hii unijenga kama raia mwenye ufahamu, raia mwenye anayejali mustakabali wa nchi yake. Napenda siasa kwa sabubu ni njia ya kutetea maslahi ya jamii, kupitia mjadala ya kisiasa, naweza kuzungumzia maswala ya vijana, ajira, haki za jinsia, maendeleo ya elimu, au huduma za jamii. Mimi siasa kwangu hunipa sauti ya kuzungumzia mambo yanayo nigusa na kuwagusa hata watu wanao ni zunguka mimi mwenyewe hivyo basi mimi naweza sema kweli, ninapenda kuzungumuza kuhusu siasa kwa njia ya busara, kwa njia ya heshima, si ya matusi najua si kila mtu anapenda siasa au anamtazamo sawa na wangu lakini hivyo nahijitaji kuepuka ugomvi na kulenga hoja zangu mwenyewe zenye kujenga lengo si kushinda mjadala, kwangu apana, kwangu lengo kuu ni kuelewana na kujifundisha, na kujifunza, kupata, kujifunza kutoka kwa watu wengine kweli, napenda siasa. Naweza sema napenda siasa na ninapenda kujadili na kubadilishana mawazo na thamini hoja na heshima na pia nafuatilia uongozi na sera za.